Mimi binafisi kila asubuhi huwa naamka mapema nikamesha kwamba kuanzia saa kumi na moja na nusu mbaka saa kumi na mbiri kamili nikisha amka basi moja kwa moja nanawa uso nikinawa uso lazima niweza kuandaa kifungua kinywa nikamesha kwamba inakuwa ni chai chai sambamba la vivama Kwa hiyo nikishandaa basi moja kwa moja nitaenda kuoga na baada hapo nitakaa kwenye meza na kueza kunywa chai kabla sijaeza kuondoka na kuenda kazini na huwa nahisi furaha sana pale ambapo nakuwa nimepata kifungua kinywa, kile ambacho nakuwa nimeandaa kwa mikono yangu, lakini pia ni kwa taali nimekwisha kuandaa mwili kwa lengo la kuenda kuanza mapambano ya kuitafuta siku nyingine ya kazi, lakini pia kuenda kufanyaje shuguli ambazo tayali, nimekwisha kuziandaa kwa juma zima.